Katika likizo yangu ninandoto ya kwenda pale. Bali ambapo kuna ufukwe na pia kuna bahari nzuri sana na pia miji wa kule ni mini ya kupendeza. Ningependa sana kuenda kule na kusherehekea, kupiga picha, kuogelea, haswa kuogelea na wale samaki ambao wanaitwa Dolphins na pia wale kobe wa majini wanaitwa Turtles. Naam ningependa kusafiri sana pekee yangu manake huwa na na enzi sana wakati wangu mimi binafsi haswa wakati ambapo najifurahisha. Nahitaji sana kutembea mingi wakati ambapo nikokule kwenye eneo ambalo ningetaka kwenda kukuwa kwenye likizo hasa Bali ningependa kutembea bali na maeneo ya karibu na hapo.

Kwa kweli mimi napenda sanaa ya muziki sana, manake muziki inaburudisha, manake zile mapigo ama lyrics ama beats zinaburudisha sana na zinatuliza sana akili. Jambo nyingine mbalo napenda nao muziki ni kwamba muziki pia zina mafunzo. Hasa zile muziki za gospel na pia muziki za rhumba zina mafunzo nyingi sana. Hasa kulingana na zina zoendana na maisha ya kila siku ya bidadamu. Hasa mapenzi namna ya kuishi na wazee wako, namna ya kuishi na wenzako katika mazingira yako. Na pia jinsi ambavyo unastahili kuji kujienzi na kujitunza katika maisha. Na pia muziki pia inapitisha historia na pia mafunzo ya jamii kutoka generation moja hadi nyingine.

Naam, napenda sana kucheza ngoma, hasa aina ya disikwiti. Sikwiti ni ngoma iliyo buniwa ama ilibuniwa na kabila ya kiluhya upande wa magaribi wa nchi yetu ya Kenya. Ni muziki ambaho inafurahishwa sana haswa, inapochezwa, inachezwa kwa nguvu nyingi, inafanya watu wanachangamuka haswa, wale ambaho wanashiriki katika kuimba, nakupiga densi. Na pia ngoma hiyo, inatoa sauti kubwa ilhali, sio ngoma kubwa vile, manake ni ngoma unawezabeba mabegani, hata kwa muda wa masaa mawili ukiicheza tu, ukiipiga tu.

Napenda sana kuongea moja kwa moja, manake kuandika wakati mwingine inahitaji sana kufikiria, na pia inahitaji ubunifu ambao wakati mwingine ni ya uongo. Ilhali kuongea, ukiongea moja kwa moja na umati ama watu, utakuwa unatumia akili yako wewe mwenyewe, na pia utakuwa unaongelelea from experience ya vile vitu ambavyo umepitia ama kulingana na facts ambazo umesoma pale kwenye vitabu ama kulingana na vile vitu ambavyo umekuwa ukiona toka utotoni ama ukiona kila siku vikifanyika kwa hivo kuongea moja kwa moja unaongea out of experience ilhali kuandika wakati mwingine inahitaji ubunifu ambao lazima uongezee pia na uongo mwingi vitu ambavyo havisaidi sana katika ubunifu ubunifu inahitaji unatoa kitu unatoa hoja moja kwa moja kutoka akilini mwako ama kutoka kutokana na mawazo yako naam.

Kusema kweli mimi kazi za nyumbani kwa zile ambazo napenda kufanya ni kupika. Ilhali kuosha vyombo, kufua nguo, kuosha nyumba, sipendi kazi kama hizo. Napenda tu kupika na pia kusafisha kidogo kidogo, lakini kama ni nyumba kubwa, naweza penda sana kusaidiwa. Na kusema ukweli kazi za nyumbani sipendi hata kidogo. Hasa ni zile kazi ambavyo, kulingana na jinsi ambavyo nimelelewa, mimi kama mwanaume si jinsi ambavyo mwanamke amelelewa katika jamii yetu. So, kazi za nyumbani huwa zinaonekana kwamba ni kazi za wanawake. Manake sasa tukilelewa, tukigrow up pale, mwanamke ndiye anafunzwa hizi kazi za nyumbani sana, ilhali mwanaume anafunzwa tu kazi za kulinda familia, kazi za kulinda mifugo pale, kwenda shambani kulima, naam. Ni tofauti sana jinsi ambavyo mwanamke analelewa.

Mfanya biashara bora zaidi ambaye mfanya biashara ambaye kwa sasa naichukuliwa kwa bora zaidi duniani ni Elon Musk. Ana utajiri unaokadiriwa zaidi ya dola bilioni mianne. Akiongozo orodha ya Forbes ya muaka elfu mbili ishirini na tano, wafanyibiashara wakubwa duniani ni kama vile Bernard Arnold ambaye anautajiri, unaokadiri bilioni dola miambili, bilioni miambili, hio ni dola. Na mpenda Elon Musk sana kwa sababu ana ubunifu wa hali ya ju hasa sawa ki teknolojia. Na pia kitu chajabu ambacho amewai kufanya ni kuwa kuanzisha kampuni ya teknolojia kama vile Tesla, SpaceX ambayo inaunda rockets ambazo zinaezaenda kule kwenye space na pia Neuralink, na pia ametengeneza kampuni ya teknolojia ambayo inahusiana na Wi-Fi, ambayo inaitwa Starlink, Wi-Fi nzuri sana. Kitu ambacho na jifunza kutoka kwa Elon Musk ni uwekezaji. Unapopata pesa, unafaa kuekelea, si kuhifadhi kwenye benki tu itulie. Unastahili tu kuiwekezea biashara mbali mbali ili iweze ku leta pesa zaidi. Anafanya biashara katika kuongoza sekta ya magari ya umeme na safari za anga, naam.

Naam napenda sana michezo ya ubao haswa michezo ya chess, pia inaitwa michezo ya kijeshi. Naam ni michezo ambayo ulianzia India katika karne ya sita, na pia inachezwa inahusisha wachezaji wawili ambao husogeza vipande vya kifalme kwa mikakati ya akili. Mchezo wa kijeshi pia una umaarufu duniani na pia kuna mashindano makubwa duniani. Mbali na hiyo tuko na mchezo wa checkers au kwa lugha kimombo inaitwa draft Draft tulianzia ulaya na inahusisha vipande vidogo vinavyosogeshwa kwa kuruka na kula vya mpinzani. Pia inahusisha wachezaji wawili na pia ni mchezo ambao ni rahisi kujifunza na pia ina umaarufu hasa katika familia. Mchezo ingine wa ubao pia inaitwa monopoly ambayo ina asili ya kimarekani wachezaji hununua kukusanya kodi na pia kushinda kwa utajiri. Umaarufu wake ni kwa familia na marafiki naam.

Napenda sana kuwa mahali ambapo kumetulia, mahali ambapo hakuna kelele, haswa kelele ya magari, kelele ya watu wanaopiga wanaongea, kelele ya watoto wanaocheza. Napenda mahali tulivu, mahali ambapo angalau, sauti ya sauti ambayo naezakuwa naisikia, ni sauti ya ndege, mbali mbali wakiimba, ama sauti ya upepo, ama sauti ya miti, ikipelekwa pelekwa na upepo. Lakini jambo ambalo napendelea mazingira ambayo imetulia. Ni kwamba katika mazingira ambayo imetulia mazingira tulivu. Unaweza fikiria mambo yako pole pole kwa utaratibu. Na upate suluhisho ya zile mambo ambayo yanakusumbua akilini. Na pia kuna urahisi wa kusoma na kuelewa kitu. Unapksoma pale katika mazingira Tulivu. Naam.

Na mnapenda kupiga chombo cha muziki aina ya gitaa. Manake gitaa ni chombo cha muziki chenye nyuzi, kinachopigwa kwa vidole, au kutumia vile ambavyo vinaitua pick. Na hutumika sana katika muziki wa aina mbalimbali kama pop, rock, jazz, na muziki wa kitamaduni. Tuna aina mbalimbali za gitaa, moja yapo ni classical gitaa, ambao ili zinduliwa kule uispania, pia inaitwa spanish guitar, inanyuzi za nailoni, na pia inatoa sauti laini na yajoto. Huwa inatumika katika muziki wa kitamaduni, haswa, flamenco na mazoezi ya. Kitaaluma, aina nyingine ya guitar ni acoustic guitar, ambao pia kwa lugha ya kimombo inaitua steel string. Inatumia nyuzi za chuma, inatoa sauti kubwa na yenye angavu. Na pia inatumika katika muziki wa pop, muziki wa country na pia folk aina nyingine ya gita ni electric guitar, hutumia umeme na pia amplifier kutoa sauti. Utumika sana katika muziki wa blues, rock na jazz.

Mchana mara nyingi nakula sana mayai, chakula cha mchana chinyi mayai ni lishe rahisi na nafuu na yenye virutubisho vingi sana. Mayai ni chanzo bora cha proteini, vitamini na madini na yanaweza kupikwa kwa njia nyingi kulingana na ladha na utamaduni. Mayai ina faida nyingi sana, ina proteini nyingi ambayo husaidia kujenga misuli na kurekebisha tishu. Pia ina vitamini muhimu kiasi kikubwa cha vitamini, haswa vitamini B12, vitamin D na kulin. Pia ina madini sana sana yana chuma na selenium yanayosaidia kinga ya mwili. Pia uraisi wake wa kupika mayai huiva haraka na kuchanganyika na vyakula vingi. Haswa uneza pika mayai kwa sima, kwa mboga. Mifano ya chakula cha mchana chenye mayai tuna kwanza omelet ya mboga. Mayai yaliyopigwa na kuchanganywa na nyanya, vitungu, pilipili na pilipili hoho pia. Ina umarufu kwa chakula cha mchana na ni nyepesi. Kuna mayai ya kuchemsha na salad pia mayai inachemshwa pamoja na mboga mbichi na pia ina afya na pia ni rahisi kupika. Pia mayai ya kukaanga na wali. Pia inaweza kuandamana na wali mweupe au wali wa pilau. Ni marufu sana katika haswa Afrika mashariki. Kuna pia mayai ya shakshuka ni mayai yaliyopikwa ndani ya mchuzi, wanyanya na viungo. Ni marufu sana kaskazini mwa Afrika na mashariki ya kati.

Nami napenda sana kuoga kwa maji ya moto, manake inafaida nyingi sana. Kuoga kwa maji ya moto kuna faidi nyingi kwa mwili na akili ingawa pia kunataadhari za kuzingatia, aah faida. Faida ya kwanza ni kwamba kuna kupunguza msongo wamawazo. Joto husaidia misuli kupumzika nakuleta hisia ya utulivu. Pia, aah inafaida ya kuboresha mzunguko wa damu na tunapata kwamba ya maji ya moto hufanya mishipa kupanuka kidogo na hivyo kuongeza mtiririko wa damu kwenye sehemu kama vile maini. Na pia faida nyingine ni kupunguza maumivu ya misuli na viungo. Asua watu wanaofanya mazoezi au wenye maumivu ya viungo hupata nafuu kwa kuoga maji ya moto. Na pia maji ya moto inasafisha ngozi kwa kina, manake joto hufungua vinyueleo na kusaidia kuondowa uchafu na mafuta yalio kusanyika pale mwilini. Na pia maji ya moto inasaidia kulala vizuri, unapo oga majiamoto kabla ya kulala husaidia mwili kupumzika na kuanda akili kwa usingizi. Na pia maji ya moto hupunguza mafua na msongamano wa mapua, kwa vile ule mvuke wa majiamoto husaidia kupunguza msongamano wahewa kwenye pua na koo. Ingawa maji ya moto inafaida nyingi, pia tunastahili kujitaadharisha. Manake maji ya moto inasababisha ngozi kukauka,.aah kwa sababu unapotumia mara kwa mara, unaeza kausha ngozi yako. Na pia shinikizo la damu watu wenye matatizo ya moyo au shinikizo la damu wanashauriwa kuwa wangalifu kwa sababu joto linaweza kuongeza msigo kwa moyo. Pia kuoga kwa muda mrefu sana kwa maji ya moto kunaweza kusababisha kizunguzungu au uchovu.

Na mnafuatilia sana matukio ya kimataifa, haswa ile majuzi ambayo yalifanyika hapa nchini Kenya. Ilikuwa ni kuhifadhi mabaki ya ndovu maarufu nchini Kenya aliyejulikana kama Craig, kwa nija ya taksidami. Tukio hili limevutia hisia kubwa kitaifa kwa sababu ndovu huyu alikuwa kivutio cha utalii na pia alitambulika sana kwa pembe zake kubwa. Ndovu Kraiga aikuwa mmoja wa ndovu wakubwa na maarufu nchini Kenya akihusiana moja kwa moja na historia ya uhifadhi wa wanyama pori. Baada ya kifo chake mabaki yake yameanza kuhifadhiwa kwa njia ya taksidami ili kuendelea kuwa kumbu kumbu na kukuwa kivutio cha kielimu na pia utalii. Hatua hii inalenga kuwaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori na kuhamasisha vizazi vijavyo kuhusu thamani ya maliasili. Imeboresha sana utalii kwa vile ndovu kama Kraig walikuwa kivutio kikubwa kwa watalii na kuhifadhi mabaki yake kutasaidia kuendeleza historia ya utalii nchini. Manake mabaki yatahifadhiwa pale makavazini, ama pale National Museum. Pia katika elimu mabaki yake yatatumika kama nyenzo ya kielimu kwa wanafunzi na watafiti wa wanyamapori na pia tukio hili la uhifadhi linaonyesha dhamira ya Kenya katika kulinda urithi wa wanyamapori na kupinga ujangili kwa ndovu. Naam ni hayo tu.

Naam mafanikio ya binafsi ambayo nayathamini sana kazini, ni mafanikio ya binafsi yanayothaminiwa kazini mara nyingi yanayoonyesha mchango wa kipekee kwa timu ya shirika. Mfano mmoja ni kuweza kuboresha mchakato fulani wa kazi ili kuokoa muda na rasilimali. Moja wapo ya mafanikio haya ni ubunifu wa suluhisho jipya haswa pale mfanyikazi anaeza kubuni njia rahisi ya kuripoti data ambayo inapunguza makosa na kuharakisha maamuzi na pia timu inafanya kazi kwa ufanisi zaidi, muda, unaokolewa. Na pia ubora wa kazi unaongezeka. Pia inathamani kazini wakati ambapo inaonyesha kujitolea ubunifu na mchango wa moja kwa moja katika mafanikio ya shirika. Kwa kifupi, naezasema kwamba mafanikio ya binafsi yanayothaminiwa kazini ni yale yanayoleta matokeo chanya kwa timu na shirika huku yakionyesha uwezo wa mtu binafsi. Naam nadhani ni hayo tu.

Naam, napenda sana kulima bustani kwa sababu kulima bustani ni njia ya kupendezesha mazingira, kupata chakula safi, na kupunguza msongo wa mawazo. Hiyo ni shughuli inayoweza kufanywa nyumbani kwa kutumia nafasi ndogo au kubwa kulingana na rasilimali ninazo, ambao rasilimali ambazo mtu anazo. Mojawapo ya hatua za kulima bustani ni kutambua aina ya bustani ninayotaka, inaweza kuwa bustani ya mboga, inaweza kuwa bustani ya matunda, inaweza kuwa bustani ya maua au bustani ya mimea ya dawa ama pia unaeza amua kwamba uweke bustani ya mboga, matunda, maua au mimea ya dawa kwa pamoja. Huwa kwanza nachaguanga eneo sahihi ambayo nahitaji kuweka bustani, kwa sababu bustani inahitaji mwanga wa jua wa kutosha kwa angalau masaa sita hadi masaa nane kwa siku. Na pia iwe na udongo yenye rotuba na maji ya kutosha. Pia, udongo pia lazima uitayarishe kwa vilivyo maanake unafaa kuongeza mboji au samadi ili kuboresha virutubisho na muundo wa udongo. Na pia unapopanda pale unafaa kupanda kwa mpangilio, unafaa kutumia mistari au vituta ili kurahisisha umwagiliaji na kupunguza magugu. Na pia, kumwagilia maji kwa uangalifu maanake bustani pia unafaa kuepuka maji mengi kupita kiasi, maji ya kutosha husaidia mizizi kukua vizuri lakini ikiwa vingi sana, mimea inaeza pale kunyooka. Na pia unafaa kuondoa magugu kwenye kwenye bustani na pia kuweka mbolea mara kwa mara na kulinda mimea dhidi ya wadudu kwa njia salama. Naam, ni hayo tu.

Naam, nasoma sana gazeti na napenda sana kusoma gazeti. Kusoma gazeti ni shughuli yenye manufaa kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Na pia ni njia ya kupata taarifa, kupata maarifa na kupata burudani kwa wakati mmoja. Kusoma gazeti ina faida nyingi sana. Mojawapo ni kupata habari za sasa. Unapata taarifa kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa kwa wakati. Na pia unapata maarifa mapana, kwa sababu magazeti mara nyingi huandika makala za elimu, uchambuzi wa siasa, uchumi, utamaduni. Na pia burudani. Unaweza burudika unaposoma magazeti kwa sababu kuna sehemu za michezo, kuna sehemu za vichekesho haswa zile za vibonzo. Na pia kuna sehemu za hadithi fupi na burudani zinazopunguza msongo wa mawazo. Na pia katika kusoma gazeti kuna kule kujenga maoni, kwa sababu kusoma gazeti husaidia mtu kufikiria kwa kina na kuunda mtazamo wake binafsi kuhusu maswala mbali mbali. Pia inasaidia katika lugha na uandishi kwa sababu magazeti husaidia kuboresha ujuzi wa lugha na uandishi kwa msomaji.

Kwa kweli au kwa ujumla, ningependa kusema hali ya hewa ambayo naipenda mimi ni hali nzuri ya hewa. Ni ile inayotambulika kwa mazingira yenye utulivu, joto au baridi ya wastani. Na upepo mdogo unaofanya maisha kila siku kuwa, rahisi na yenye starehe. Sifa ya hali nzuri ya hewa ni kama vile jua la wastani. Mwanga wa jua ambayo, unaotoa joto bila kuunguza kupita kiasi, unailewa. Na pia, kuna ile hali nzuri ya hewa ambayo kuna upepo mwanana, upepo mdogo ambao unapunguza joto, na pia kuleta hewa safi. Kwa lugha ya kimombo, tunaita breeze, I think. Na pia, unyevu wa wastani, hali isiwe na ukavu ilyokithiri au unyevu unyevu kupita kiasi. Na pia anga safi kukosekana kwa mawingu mazito mvua kubwa au dhoruba na pia ustawi wa mazingira mimea na wanyama pia huonekana wenye afya na watu hujisikia vizuri.

Huwa napiga picha sana mara nyingi. Siezi hesabu kwa siku napiga picha mara ngapi manake. Napoelekea mahali pale panavitia huwa napiga picha. Kupiga picha ni sanaa na pia njia ya kuifadhi kumbukumbu na watu wengi mara nyingi hupiga picha kwa sababu tofauti. Kuna wanaopiga kwa burudani, kuna wale ambao wanapiga kwa kazi za kitaalamu. Na wengine kwa ajili ya kushiriki maisha yao na marafiki yao familia. Umuhimu wa kupiga picha kwangu mimi ya mojawapo ni kumbukumbu. Kwa sababu husaidia kuhifadhi matukio muhimu kama harusi, safari au sherehe na pia sanaa pia kupiga picha ni njia ya kujieleza kwa ubunifu, kuonyesha hisia na mtazamo wa kipekee. Nimesema pia kuna wale ambao anapiga picha kwa njia ya kazi kwa sababu picha za kitaalam inapigwa kwa matangazo magazeti vitindo au uandishi wa habari. Mimi pia wakati mwingine napiganga picha kwa kushirikiana na wengine. Kwa sababu inakua raisi kupitia mitandao ya kijamii.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwangu mimi nahisi kwamba ni Michael Jordan. Nampenda mchezaji huyu kwa sababu anashinda michuano nyingi kwa mfano sasa hivi. Alishinda michuano sita ya NBA na Chicago Bulls na alitoa tuzo ya MVP Mara tano. Na pia anajulikana kwa uwezo wa kufunga pointi muhimu na uongozi wa kipekee. Nakumbuka mchezo wa ajabu ambao nilimuona akicheza, alikuwa anacheza dhidi, chicago bulls ilikuwa ikicheza dhidi ya timu inayoitwa Tigers Ambapo alifunga mabao ambayo yalileta pointi nyingi sana kwa Chicago Bulls ninapomuona akicheza hua napata motisha kwamba yote yanawezekana kwamba kama Michael Jordan aliweza kufanya kitendo kama hicho, je mimi mbona mimi nishindwe kufanya.

Naam nina hisia chanya kuhusu tadhmini ya kazi kwa kuwa nadhamini mrejesho na najua faida zake kwa ukuwaji binafsi na wakikazi. Umuhimu wa tadhmini ya kazi wa kwanza ni mrejesho wa kujenga. Inakupa picha halisi ya nguvu zako na maeneo ya kuboresha. Na pia husaidia kuondoa upofu wa kitaaluma au tunaita kwa lugha ya kimombo blind spots. Na pia kupokea motisha na kutambuliwa kwa sababu tadhmini ya kazi, kuna kupokea sifa kwa kazi nzuri, kuongeza arina, kuimarisha, kujituma. Na pia hujenga imani na uhusiano bora katika mfanyi kazi na meneja au mwenye kazi. Na pia katika kutathmini kazi kuna maendeleo ya taaluma, manake tathmini mara nyingi huambatana na mafunzo, promosheni au fursa mpya. Na pia huweka msingi wa malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Katika kutathmini kazi pia kuna wajibikaji na uwazi. Kwa sababu hufanya kila mtu ajwe matarajio ya shirika, hupunguza mgongano kwa sababu uvigizu vya utendaji vimewekwa wazi. Na pia katika kutathmini kazi kuna kujenga utamaduni wa kujifunza. Wafanyakazi wanapojua wanapimwa kwa haki, hujenga tabia ya kujifunza na kuboresha kila mara. Ni hayo tu.

Na mara nyingi napenda kuandika sana kwa kompyuta. Manake kuandika kwa kompyuta kuna faida nyingi ambazo zinaweza kuongezea ufanisi na ubunifu. Baadhi za faida za kuandika kwa kompyuta ni kama vile uharaka na urahisi. Unaweza kuandika haraka zaidi kuliko kwa mkono. Na pia marekebisho ni rahisi kwa manake unaeza futa na urekebishe papo hapo. Kuongeza au kuhamisha maandishi bila kurudia kuandika upya kulinganisha na kule kuandika kwa karatasi na pia kuna usafi na uwelewa. Kwa sababu hakuna tatizo la muandiko usiosomeka na pia kuna kule kutumia fonti na muundo wa maandishi hufanya maandiko yawe safi na rahisi kusomeka na pia kuna pia uhifadhi na usalamu manake ukiandika kwa kompyuta, unaweza hifadhi maandiko kwenye kompyuta yako, ama cloud, kwa mfano OneDrive, ama pale Google Drive, au kwenye flash disk. Na pia hupunguza hatari ya kupoteza maandiko kwa sababu ya kuraruka kwa karatasi au kupotea. Na pia unaweza badilisha muundo kwa kutumia bold, italics, au headings, bullet points ili kufanya maandiko yawe ya kuvutia na rahisi kufatilia. Na pia huwezesha kuunda ripoti kama vile CV, barua rasmi au makala kwa muundo wa kitaalamu. Na pia pale kwa kompyuta kuna programu za kusaidia katika kuangalia spell check na pia kwa grama kuangalia grama kusaidia kuboresha uandishi na pia unaeza kutumia artificial intelligence kwa mfano katika kusaidia kuhariri na kutafsiri au kutoa mawazo mapya naam ni hayo tu.

Kwa kweli njia ambayo mimi hufanya marafiki wapya ni ni kujiunga na shuguli ya vikundi vinavelingana na maslai yangu. Kwa mfano, ikiwa nataka kufocus na michezo huwa najiunga na timu ya mpira au klubu ya mazoezi, nikitaka sana kusoma natafuta vikundi vya vitabu au mijadala ya kielimu. Na pia wakati mwingine juu napenda teknolojia, naweza kushiriki warsha au makongamani ya AI na afya ambayo pia yanaendana na taaluma yangu. Faida ya njia hii ni kwamba unakutana na watu ambao tayari mna kitu cha pamoja, alafu mazungumzo sasa yanakuwa rahisi na uhusiano unajengeka haraka. Pia njia hii pia ni bora kwa sababu inaindana na malengo yaku. Unapata mko watu kumi, kumi na mbili, ishirini ambao mna dhamira au lengo moja ama lengo sawa.

Nina hisia chanya kuhusu wasilisho kwa sababu ina faida nyingi sana. Moja wapo ni inakupatia fursa ya kujieleza kwa sababu wasilisho hukupatia nafasi ya kuonyesha maarifa, ubunifu na ujuzi wako. Na pia inafanya najisikia kuonekana na kusikika kwa sababu jambo linalo ongeza kujiamini. Na pia napowasilisha inaunda muunganiko wa moja kwa moja na hadhira. Na pia inaleta hisia ya kushirikiana na kujenga uelewa wa pamoja. Katika kuwasilisha pia kuna niandaa na kuwasilisha vizuri huleta hisia ya mafanikio. Na pia ina ushahidi wa juhudi zangu na maandalizi yangu hivyo najivunia matokeo ya wasilisho bora. Na pia katika wasilisho nina nguvu ya kubadilisha mtazamo wa watu kuwafundisha na kuwashawishi. Na pia nina hisia chanya ambayo inatokana na kujua kwamba unatoa mchango wenye maana unaelewa naam ni hayo tu.